Mara nyingi na cheza na marafiki zangu au watu wakaribu nami. Tunapenda kucheza michezo kufuraisha ili kupumzika. Cheza na kuimarisha urafiki. Wakati mwingine pia na cheza na familia hasa pale tunapo kuwa pamoja nyumbani au kwenye mikusanyiko.

Ndio nimewahi kushiriki mashindano kadha hasa yale yanayo husiana na michezo sanaa au elimu kwa mfano nilishiriki mashindano ya kuimba, michoro na mashindano ya shule kushiriki mashindano kuna nifundisha ushindani mzuri ubunifu na umuhimu wa kufanya jitihada hata kama sishindi kila wakati najifunza kutoka kwa wengine na kuboresha uwezo wangu.